Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana, ni hatari pia, unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine unakwenda Unakwenda kuiagiza vitu usividhita iji garama inakuwa kubwa mwishoni, inaitaji kuwa makini zaidi Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla kufungua tovuti Nitanunua vile tuu vilivyo kwenye orotha sitaanga lia vitu vingine lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa Pia nisome maoni ya watu wali okwisha nunua Niseme kama bidhaa ni nzuri kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara Nitajitahidi.